Nafanya kazi ushirikiano na wengine kwa kuwasikiliza kwa makini, kuheshimu maoni yao na kushiriki mawazo yangu kwa uwazi. Napenda kupanga kazi pamoja, kugawana majukumu kwa haki, na kusaidia pale pamoja napohitaji msaada. Pia nawasiliana mara kwa mara ili kuhakikisha kila mtu anaelewa malengo na muda wa kazi. Napokutana na changamoto natafuta suluhisho kwa pamoja badala ya kulaumiana. Jambo linalojenga imani na kufanya kazi ifanyike kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli kwa sababu nisehemu ya mtindo wangu wa hunisaidia kujieleza bila kusema neno lolote. Vipuli hunifanya nijisikie nadhifu, kujiamini, na mara nyingi huongeza mvuto wa mavazi yangu, hata kama nime vaa kwa urahisi. Napenda kuchagua vipuli kulingana na tukio au mazingira niliopo kwa mfano, na vaa vipuli vidogo na vya kawaida nikiwa shuleni au kazini, lakini kwa starehe au sherehe, matembezi au hafla maalumu, napenda vipuli venye mundo wa kuvutia zaidi.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi. Hasa baada ya kuamka na kupumzika kidogo. Asubuhi akili huwa hai ya makini na rahisi kuelewa mambo mapya. Jambo linalo ongeza ufanisi wa kazi na kujifunza. Pia wakati huu huwa na nguvu ya kutosha na nidhamu na kufanya kazi bila kuharakisha. Hata hivyo, pia naweza kufanya kazi vizuri jioni nikiwa nimepumzika na kuandaa vipaumbele vyangu vizuri.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu hunisaidia kuelewa jinsi jamii na nchi zinazofanaya kazi. Mazungumzo sasa hufundisha kuhusu haki, wajibu, maamuzi muhimu ya viongozi, na namna raia wanavyoweza kushiriki katika kufanya mabadiliko. Pia kujua kuhusu siasa, hunisaidia kuwa na maoni sahihi na kushiriki kwa busara katika jamii, badala ya kubaki bila ufahamu. Kwa kifupi, ni njia ya kujua zaidi na kuchangia katika mambo yanayohusu maisha ya kila siku.

Mji wangu wa kuzaliwa ulikuwa mdogo lakini wenye uzuri wa ajabu. Kulikuwa na mitaa yenye miti midogo na maua ya rangi nyingi karibu na nyumba za watu. Kila asubuhi watoto walicheza karibu na mto mdogo uliozunguka mji. Na wazee walikusanyika chini ya miti mizuri kuzungumza kuhusu maisha na kushirikiana mawazo. Nilipokuwa mdogo, nilifurahia sana kuangalia uvuvi kwenye mto, watu wakinunua vitu sokoni, na wajamii wakisaidiana kila mmoja kwa mwingine. Mji huu ulinifundisha umuhimu wa mshikamano, heshima na upendo kwa jirani. Hata sasa, nikiangalia nyuma na kumbuka furaha na utulivu niliyokuwa nayo nikikuwa pale na jinsi mji huu ulivyokuwa sehemu ya maadili yangu na jinsi ninavyoishi sasa.

Nawakaribisha kwa ukarimu na kwa heshima ili waone wanakaribishwa katika timu. Kwanza nawapa utambulisho wa wafanyakazi wote na kuelezea kazi ya kila mmoja. Halafu natoa maelezo ju ya kanuni ya kazi, ratiba na taratibu muhimu ili waweze kuelewa mazingira ya kazi. Pia napanga muda wa kuzungumiza kwa karibu nao ili kujua maswali yao. Kuwasaidia kuzoea mazingira na kuwahimiza kushirikiana na wengine.

Filamu ninayo ipenda zaidi ni ile yenye hadithi ya motisha na mafunzo ya maisha. Napenda filamu zinazo onyesha mhusika, anaye pitia changamoto nyingi, lakini hatimaye anafanikiawa kwa bidii, subira na kujiamini. Filamu ya aina hii hunifanya njifunze ya kuto kata tamaa kuamini ndoto zangu na kuthamini marafiki na familia.

Chumba changu cha kulala ni mahali pazuri na pa utulivu ambacho hunisaidia kupumzika baada ya shughuli za siku. Kuna tena cha starehe chenye blanketi laini na mashuka safi, kando ya kitanda kuna meza ndogo au rafu ya kuweka vitabu na baadhi ya mapambo madogo kama picha au maua madogo madogo. Chumba kina dirisha nilalo ruhusu mwanga na asili kuingia. Jambo nilalo ongeza hewa safi na kufanya chumba kisikie chenye uhai. Ukuta wake ni wa rangi tulivu, unaongeza utulivu na kuna kiti kidogo cha kusomea na kupumzika napenda chumba changu kwa sababu ni sehemu ya faragha yangu mahali pa kujifunza, kupumzika na kuwa mimi mwenyewe bila usumbufu.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kujifunza. Kutumia kuwasiliana na marafiki na familia kupitia simu wa ujumbe. Na pia kutafuta taarifa, kufanya kazi za shule na kujifunza vitu vipya mtandaoni. Kwa timu ingine, kutumia kwa burudani kama kusikiza muziki na kutazama video. Lakini kwa kiasi, kwa ujumla simu hunisaidia kuunganishwa na watu na kuongeza maarifa yangu.

Napata habari kutoka vyanzo mbali mbali vinavyo aminika. Mara nyingi hupata habari kupitia redio na runinga kwa sababu hutoa tarifa zilizo za hakika. Pia hutumia mtandao. Kama tofauti za habari za ukurasa rasmi, za taasisi ili kupata taarifa za haraka wakati mwingine napata habari kupitia shule au watu wazima wanao nizunguka. Kama mwalimu au wazazi.

Ili kulinda mazingira mimi hufanya mambo madogo madogo lakini muhimu kila siku, kwa mfano kutupa taka sehemu sahihi, kudhibiti matumizi ya plastiki, kupanda miti au kuzingatia mimea, kuhifadhi maji na umeme. Kwa ujumla, natambua kwamba hatua ndogo zinazofanywa kila siku zinaweza kusaidia kulinda mazingira na kufanya dunia iwe salama kwa wote.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa maishani, na kuwa mtu mwenye mchango chanya kwa jamii. Ningependa kupata elimu nzuri, kutumia ujuzi wangu kusaidia wengine, na kujenga maisha yenye amani na heshima. Pia nina ndoto ya kuifanya familia yangu ijivunie na kuishi maisha yenye furaha, bidii na maadili mema. Mafanikio si pesa tu, bali ni kuwa mtu mwema mwenye maarifa na anayesaidia wengine.

Napendelea chakula kisicho na mafuta nyingi. Hii ni kwa sababu chakula kisicho na mafuta ni rahisi kumeza. Ni afya zaidi na inanisaidia kuwa na nguvu bila kujisikia mzito. Hata hivyo, mara nyingine naweza kula chakula chenye mafuta kidogo. Ikiwa ni sehemu ya ladha au chakula cha kawaida lakini si kila mara. Kwa kifupi, napendelea chakula cha neni kidogo, chanye lishe, ni rahisi kumeza.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Kucheza ngoma hunisaidia kutoa mawazo mengi, kupunguza msongo wa mawazo, na pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi. Napenda hasa kucheza ngoma wakati wa burudani au muziki ninaupenda unapochezwa kwa sababu hunipa nguvu na kuniboresha hisia.